Napenda Android inavutia kwa sababu iko wazi zaidi inaruhusu kubadilisha mambo mengi kirahisi, yaani customization. Na kuna aina nyingi za simu. Kulingana na bajeti ya mtu.

Huwa na jaribu kutulia na kupunguza kasi. Na pumua taratibu na kuandika mawazo yangu ilikuindoa kichwani. Na sikiliza mziki mtulivu na nikisha nikae kimya kidogo.

Ndiyo natumia kwa mambo mengi kama kutambua sauti kubadlisha sauti kuwa maandishi. Kusoma maandishi kwa sauti. Wasaidizi wa sauti kama Siri, Google Assistant.

Asubuhi mapema ningependa chai ya maziwa moto, inatuliza na kunisaidia kuanza siku taratibu, na kunywa nikiwa kimya kidogo, labda nikiangalia siku inaanza aje.

Napenda juisi ya matunda baridi hasa embe au chungwa, inaburudisha ni ya asili na inanipa nguvu bila kunichosha. Siku ya jua kali, glasi ya juisi, baridi ni raha tupu.

Ndiyo, napenda kwa sababu ya hewa safi, utulivu, sauti ya ndege na ile hali ya kujitenga, kidogo na keleleza kila siku, kutembea msituni kuna tuliza akili na kurudisha nguvu.

Napendelea upepo, unanipa hisia ya uhai, hewa safi, sauti tulivu na ile hali kupumua kwa uhuru. Unanituliza sana, hasa jioni au asubuhi.

Kutumia chupa ya maji ya kujazwa tena badala ya kutupa, kubeba mfuko wa kitambaa ninapoenda sokoni. Kuepuka bidhaa zilizo na vifungashio vingi vya plastiki.

Na pumzika na kulala vya kutosha bila haraka kusoma vitabu au kuangalia filamu nilizo kusa kuona kutembelea sehemu za asili kama bustani na ufukweni kuwa na muda na watu ninao wapenda.

Napenda kula popcorn kwa sababu ni nyepesi, rahisi na zin ambatana vizuri na filamu au mazungumuzo ya kirafiki. Napendelea zilizo na chumvi kidogo, si tamu sana.

Naanza kwa kuelewa kwa nini mabadiliko yanatokea yakieleweka na yapungua kuongopesha. Najifunza haraka study au zana mpya badala ya kushikilia tulivyo zoea.

Nawaonyesha mazingira ya kazi, ofisi, watu muhimu na taratibu za msingi na waeleza utamaduni wa kazi mambo yanayo taminiwa mawasiliano na matarajio.